Chakula ambacho ninakitumia mara nyingi mchana ni chakula kinachopikwa kinachohusu ngano. Kwa mfano asubuhi nikiamka, ninapata ngano, ninanunua mkate, imetengenezwa na ngano. Masaa ikifika ya saa nne vile, ninakula mandazi. Ninakuwa bado hiyo ni moja wapo ya vyakula ambavyo vimetumika vimetoka kwa ngano. Pia mara nyingi inahusu kile ambacho kinapandwa katika mji wenu. Kwa mfano hapa kwetu ngano inapandwa sana na kwa hivyo chakula kile kitakachopatikana kwa urahisi sana ni ngano. Pia jioni vile ikifika saa kumi ninaweza chukua mandazi ingine nikule na kwa hivyo bado inaongeza ngano kwa mwili. Jioni ikifika tutapika chapati. Kwa sababu ngano iko kuwa wingi unajipata kwamba mandazi chapati. Hizo zote zimetoka kwa ngano. Mmea wenyewe unapatika na kila sehemu ya na hapa mahali ninaishi, kenya kuna ngano nyingi, kwa hivyo utapata ngano inatumika sana sana katika nyumba nyingi. Hapa kwetu mchana inatumika utapatia watoto, ngano utaikula tena, utaikula, unaeza pia ikaanga ikiwa pekee yake bila ata kusiagwa. Na pia ukiisiaga unaeza ipika chakula kingine ambacho kinakuwa hakijadodolewa hayo maganda ya juu. Unaipika, kinaweza kuongeza mambo vitu vingine kwa mwili ambavyo ni muhimu. Najipata kwamba ina umuhimu mwingi sana unapokula ngano. Kwa hivyo ninakula ngano sana mara nyingi kwa mchana.

Naam, napenda maua sana sana. Maua hiyo yangekuwa y naletwa kila siku kwa nyumba yangu, ungekuwa rafiki yangu kwa kweli kweli. Sana sana nayapenda yale maua ambayo yanaituwa Rose. Hayo maua yanavutia kwa macho, unaweza ukampa mpatia mpendwa wako, unaweza mpatia mtoto wako, unaweza mpatia mtu yoyote ambaye unayempenda. Kile tu najua kwamba kila aina ya maua ina maana yake. Kuna maua ambaye yale unayopeleka wakati mtu ambapo ameaga dunia Kuna eyale maua ambayo unayoyapelekea mjane Kuna yale maua ambayo unampelekea mpendwa wako Kuna yale maua unaenda kumpasha mtu pole nayo yaani maua tu yanafuraisha tu Ukiangalia ukiyatazama yakiwa bado katika pale shamba Unasikia ni kama roho yako imetulia kwa utulivu fulani maalum Unasikia yanapendeza kwa kunusa, yanapendeza kwa kugusa, yanapendeza kwa kuyaona tu ukiyanapendeza kwa mapambo hayo yote utapata kwamba kuna mashirika mingi ambayo yanatumia maua katika mambo zao pengine unapenda kuweka maua kwa nyumba, pengine unapenda kuweka maua katika vyumba vyao vya kulala unapata wengine wapenda kupeana maua Pia maua yana bei nzuri ukienda kuuza pale sokoni Utapata kwamba maua yana bei ya juu Yanajulikana dhamana yake vizuri sana kwa hivyo unaponiuliza kama napenda maua Naam napenda maua tena sana roho yangu yavutia sana yavutiwa na maua na kila wakati ninapo ona maua siyapiti ila mwingine ameeka jinsi ambvyo havifai nairudisha vizuri naipea naipea mchanga naipea pia naipatia kila kitu ambayo inaitaji na inaweza kutazamika kwa umbali na kupendeza inatoa sauti yake nyororo wakati kuna kuna mawingu wakati kuna upepo yanapita. Utaisikia ni kana kwamba ni sauti nyororo inayopendeza masikio. Pia maua mazuri yanapendeza. Maua mazuri unapopatwa na mtu ambaye unayempenda akuletee na akupe Utasikia roho yako kweli inapendwa na hakuna mtu ambaye hapendi kupendwa ila pia unapoenda kutazama mtu ambaye ako hospitalini labda mgonjwa labda labda ameenda kuona mtu ambaye pia ni mgonjwa ama pia Kwa mambo tofauti tofauti amejipata katika mazingira ya hospitali Uta, unampelekea maua yanaonyesha kwamba pia wewe unamtakia mema apone pia yeye atoke yana maana kwamba wewe mwenyewe unamfikiria mambo mazuri na unapenda pia yeye akiwa na afya njema Unafuraishwa nayo unaona ni vizuri aweze kupata maua na aweze kuhisi nafuu na aweze kurejea nyumbani nafurahia tena maua sana ninapofikiria kuhusu maua ninajipata nimepanda aina nyingi nyingi za maua kwa shamba langu ambalo liko karibu na nyumba yangu lina maua zaidi ya aina napata maua pia yameniangalia ninafuraia sana maua.

Ningependa kumpa ushauri, mtu anayeanza kazi nimuambie kwamba asiogope jambo lolote. Liwe ni hali ya kazi, liwe ni mahali ambapo anatoka. Alikumbane nalo kwa hali ya utimilivu na pia ujasiri kwa sababu kila kitu kina mwanzo wake na kina mwisho wake. Lakini unapobeba mwanzo ukawa mgumu kuliko mwisho wake, hautaweza kufika mahali. Na pia ninaeza mpa ushauri fulani mwambie kwamba Jambo lolote litakalo kuwa gumu uliza usije ukafa na mawazo yako mawazo ni mabaya usipo yaongea na mtu yoyote unyamazie yanaweza kuuwa na pia unapo anza kazi mpya ni vizuri uweze kufika mapema kama ni ofisini, fika mapema Lejerea kazi zako za ziada Pia shughulikia usafi katika nyumba ile na unapo fanya kazi unasikia ni kama uko katika mazingira mazuri. Lakini unapo enda kazini umechelewa umepata mkubwa wako, amepiga kelele, unapata pia yeye hakuambii mazuri kwa sababu amekasirika Kwa hivyo unapopata kazi na unapoanza kazi, Kwanza shukuru mungu pia na umuambie akuongoze safarini kwa muda wowote, akulinde, atembee nawe na pia akubarikie kazi ya mikono yako.Kwa hivyo, hayo yote utapata kwamba ni mazuri ya unapoanza kazi. Pia, jambo lingine unalo faa kulifuatilia mtu anapoanza kazi ni ukuwe na umeandika mawazo yako ya mwaka ama matarajio yako ya ile kazi. Unapoanza unakuwa kwamba umejiwekea motisha, umejiwekea, umeweka ile iratiba. Unajiambia kwamba baada ya muda fulani ninafaa kuwa nimetimiliza lipi? Baada ya muda fulani ninafaa kwamba nimefika nimefika wayo ngapi kufika pale na unapofikia unapofikia baada ya mwaka mzima Unalo jambo moja la kufurahia kuhusu hilo kazi yako isiwe unaenda kufanya tu kazi kwa muda muda wa kupoteza, unaenda kufanya kazi kwa sababu wengine wanafanya kazi. Usiende kufanya kazi kutafuta pesa. Ni vizuri kutafuta pesa, lakini kwa hizi pesa zako zitakusaidiaje sahii ama wakati unaokuja. Kumbuka mambo yanao kuja yanao kupata katika hali ya kila siku, ni mingi na magumu kuliko siku hii moja unaoyoenda kutanguliza kazi. Pia nitamshauri mtu anayeanza kazi nimwambie kwamba ashikilie mambo ambayo anayo yaamini kwa ugumu. Usije uka rahisisha mambo yako kwa sababu ya ajili ya watu unaofanya kazi nao kwa mfano Unapata wengine kwamba wengine wakati wa likizo wanaenda kunywa pombe Wakati wa likizo wanaenda kufurahia mambo zao Pia wewe kuwa na msimamo wako pekee yako. Ujulize je, hivi ndivyo ningependa kufurahia likizo yangu? Kama si hivyo, halafu huna bila shaka unafaa kuondokea hilo jambo na ujue kwamba hiyo si sehemu yako ni sehemu ya wengine. Wewe una sehemu yako ya kufikisha, una sehemu yako ya kutamatisha jinsi ambavyo ungetamani. Na mambo kama hayo inakuwa ushauri mzuri kwa mtu ambaye anayeanza kazi.

Mimi napenda sana kutembea. Ninapokuwa na marafiki zangu, ninapenda kutembea duniani. Iwe natembea kwa magari, iwe natembea kwa mguu, iwe natembea kwa ndege, napenda sana kusafiri. Naninaposafiri, ninaweza kujionea mambo mengi ya dunia, nitapatana na watu wengi, balibali, kabila tofauti, na napata hadi machakula zao tofauti katika mapishi yao. Ninapo kuwa na marafiki zangu pia ninapenda wakati tunapo tunapoweza kuongea hadithi za historia tu mahali tumetoka mahali tumefika na pia tunaweza kuongea mawazo ambayo itaweza kutusaidia hapo mbeleni. Kwa mfano, kuna rafiki yangu mmoja, ambaye tulikuwa tumepatana naye kwa muda mrefu, tukakuwa kwamba hatujaonana, na ila lazima tungeongea, tumefurahiana, tumepatana kwa muda ambao haukukuwa chini ya miaka mitano. Tulika chini, tukaweza kuongea tukicheka, hali jinsi maisha yametupeleka, jinsi watoto wetu amekua, ama jinsi tumeweza kusomesha watoto. Baada ya hapo tukaenda, tukitembea kwa mto, tukaweza kuvua samaki nikiwa na marafiki zangu, ninapenda kufanya mambo mingi Pia, ninapokutembea na marafiki zangu wengine tunapenda tunapenda kuenda kuona, kutazama runinga kwa nyumba Tunaweza kueka mambo ambayo tunafurahia Tunaweza weka muziki, tuimbe Pia, tunaweza kufika na tuenze tukule nje Tukule mapishi ambayo, sisi wenyewe hatujazoea kuyapika kwa nyumba Kwa mfano, tunapopika, tunapo nenda kutengeneza sharubati Tunaenda kwa shamba, kwa shambani, tunatafuta matunda, aina mbali mbali Tunakuja tunayaosha, tunayasiaga tunatengeneza tunatengeneza juisi, tunaeza kuinywa inakuwa tunafurahia mambo ambayo yamepita, ambayo tumeyapitia tukiwa utotoni Tumekuwa marafiki wakubwa wa dhati Pia tunapenda kuongea mambo ya kuekeza pesa Wakati mwingine tunajipata kwamba tunapesa lakini hatujui tuziekeze wapi Tunapokaa chini tunajadili mambo kama hayo Tunaambiana baada ya mwaka huu unafaa kuwa na jambo ambalo utakuwa tumelitenda na hizi pesa zetu Kwa mfano tunaeza kuwa tumejenga nyumba kubwa Tunaeza kuwa tumetengeneza kwetu mambo kama hayo ya ukuzaji Pia, ninapokuwa na marafiki zangu, ninapenda sana tuimbe. Tutatengeneza wimbo, tuimbe kwa sauti, kaza kwa kaza, tujipate kwamba tumetengeneza muungano mzuri wa watu wanaopenda kuimba. Na tunapofanya hivo, watu wanavutiwa sana na jinsi ambavyo tunavyoimba pale kanisani, pale nyumbani, pale katika eneo zetu za kazi, tunajipata kwamba watu wamefurahia sana na uimbaji wetu. Pia, tunaposafiri duniani na hawa marafiki zangu. Tunaenda tukijua, tukipatana na watu tofauti, tofauti. Tawapata watu ambao hawapendi nyimbo, watu ambao hawapendi aina fulani ya chakula. Pia, tuwapata wa aina fulani ya nguo ambao ni mavazi ambayo wanayapenda. Pia, tutapata watu wengine ambao ni jambo ambalo wanapenda sana kusafiri. Na kwa napo safiri tunapata kwamba tunapata hisia tofauti tofauti tunapata furaha ndani yetu ambayo inaweza itakayo kuwa historia Tumeieka kama kumbu kumbu za mambo ambayo tumeyapitia mambo ambayo tuliyaona mambo ambayo yalipendeza na tutaweza kuhadithia watoto yetu ambao bado wanakua na wanaendelea wakijua mambo tofauti tofauti katika haya maisha Pia tukiwa na marafiki tunapenda kuandaa chakula tofauti tofauti. Kwa mfano, tunaweza tukaandaa mchele, tukatengeneza ukakuwa wali mzuri, wa pilau. Pia tunaweza tengeneza chapati. Pia tunaweza tukayapika mayai. Tunafurahia sana kupika wakati tuna marafiki zangu kwa sababu tunasaidiana. Na tuna pia tunapika tukicheka pia tunajipata kwamba tunajifunza mambo mapya wale ambao hawakuwa wanaelewa wanayaelewa zaidi na wanapofanya hivo inakuwa ni jambo nzuri sana.